Ujuzi ningependa kujifunza ni ujuzi wa kutumia ai vizuri ambapo ningependa kufanya automations za AI. Na kujifunza vitu kama prompt engineering. Ujuzi huu ni muhimu kwa wakati huu. Kwa sababu kila mtu anatumia AI kufanya kazi yake bora. Nishai jaribu kujifunza huu ujuzi awali lakini sikufanya kulingana na kiwango chenye nilikuwa nataka. Ninataka kujifunza huu ujuzi kupitia online platforms kama vile Allison na nahisi huu ndio wakati mzuri wa kujifunza huo ujuzi.

Utaratibu wengu wa jioni wa kupumzika ama kupanga shughuli za kesho. Mara baada ya kurudi nyumbani huwa napumzika kwa mda mfupi. Nikitazama filamu. Kisha huandaa mambo ya muhimu kama kesho, ratiba, barua pepe ama kuandaa mavazi ya kazi siku ifuatayo. Baada ya hapo huweka muda wa chakula cha jioni na mara nyingine kuzungumza na familia. Pia hushower ama kuoga na kabla ya kulala hujipanga kisaikolojia kwa kupumzika na pia kutafakari mazoezi mapesi na au kutembea ndani ya nyumba.

Ninaposhughulikia wateja nazingatia heshima, uvumilivu na mawasiliano ya kazi. Kwanza husikiliza kwa makini, mahitaji na malalamiko yao ili kuelewa kinachohitajika, kujaribu kutoa suluhisho haraka na kwa usahihi. Huku hunihakikishia wateja wanahisi kusikilizwa na kuthaminiwa. Pia huweka mawasiliano yao ya mara kwa mara ili kuwaarifu kuhusu maendeleo na jambo lolote linalouliza. Zaidi ya hayo, ninajitahidi kuwa mtazamo na mtazamo chanya na mkarimu.

Ndiyo, natumia video ku mawasiliano kama vile whatsapp call, natumia pia google meet, pia natumia skype, kuwasiliana na marafiki zangu walio nje ya nchi sana sana. Ama mtu nikitaka kuona kile anachofanya, natumia sana pia zoom kwa kikazi au kwa meeting za kikazi na mawasiliano.

Ila mimi sisomi gazeti kamwe. Hata hakuna wakati wowote nishai soma gazeti. Ama kuchukua gazeti, kununua gazeti kulisoma. Ila hata mtandaoni sijawai soma gazeti. Lakini nasoma habari zinazotokea kwa mtandao kama vile Facebook, Tiktok ama mtandao mwingine wowote ule.